Ndiyo, ninapenda kutembea kwa miguu. Hii ni kwa sababu, kutembea kwa miguu ni mfumo wa kufanya mazoezi. Hivyo inanikinga na magonjwa hatari kama ugonjwa wa moyo. Kuwa na kilo inayopita kiasi. Na pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi hivyo kuweka mwili. Kuwa sawa.

Ndiyo, ninapenda sana mvua, hii ni kwa sababu. Kuwepo kwa mvua kuna niletea utulivu wa kipekee, hivyo unasaidia kupunguza msongo wa mawazo, pia mvua inasaidia kuondoa vumbi ambayo inaleta magonjwa kama homa, pia mvua ni nzuri kwa sababu inasaidia mimea shambani, pia mvua inasaidia kwa kuleta maji.

Naam jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu ni kumwofu Mungu kumheshimu na kufanya mambo ambayo ya na mfurahisha.